Kwanza ningemshauri aingie kwa hamu na furaha atumie hizo siku za kwanza kusikiliza sana na kuangalia jinsi mambo anavyopenda kama anashangaa kitu anaulizia tu si aibu watu wengi hufurahia kukueleza, pili ajitume lakini asijipatie presha mno, kumbuka kila mtu alikuwa mwanzo inabidi mtu akubali kufanya makosa kadhaa ndiyo ajifunze mambo huwa yanaenda, mambo huwa yanaenda taratibu tatu, afanye urafiki na wenzake asalimie, washa mkono, wakati mwingine fanya chai zenyu pamoja mahusiano mazuri hutengeneza mazingira ya kufanya kazi rahisi na ya kufurahisha nne ajifunze kutoka kwa wale waliokaa muda mrefu wanaojua mipango na miendo ya mahali pale mtu akimpa shauri asidharau, na mwisho asikilize moyo wake. Ikiwa anajisikia kichochoro au ana swali anasema tu. Ikiwa anahitaji msaada anaomba. Watu husema uliza hauti, na hiyo ndiyo ukweli hasaa kazini.